Kwanza kabisa. Napanga malengo kwa kutambua kwanza ni nini nataka kisha naandika chini kisha baada ya hapo. Nafanya utafiti ni mradi wa aina gani kama yaweza nipea manufaa kisha natengeneza mpango kwa kutengeneza mpango na gawanya mpango ambao uliokubwa na ndogo. Pia kwa kutathmini rasilimali na kwa kufuatilia maendeleo hayo kama yanasaidia. Pia kwa kushirikisha timu maana tukiwa wengi twaweza kumaliza haraka. Pia kwa kuanza hatua kwa hatua.

Kuna tukio mingi ambazo ni muhimu maishani. Kwanza kabisa lazima mtu awe umezaliwa. Kisha baada ya kuzaliwa, kuanza shule, kuhitimu, kisha kupata kazi yako ya kwanza unahisi furaha. Unaweza kuwa unaolewa ama kuaoa. Kisha baada ya kuoa kuna kuzaliwa kwa mtoto kisha kupata mafanikio makubwa. Tukio hizi zote ni muhimu maana ni za kuchangia maishani mwako.

Naam kabisa maana chakula kikiwa kitamu kinakuvutia kukula pia kinafanya uki uweze kukitamani zaidi chakula ambacho si kitamu hakuna mtu ambaye angeweza kupenda kula maana kinaogofya pia na kinachafua moyo.

Kwanza kabisa inalingana ni msaada wa aina gani naeza kwenda kuongelesha wafanyikazi wenzangu niwaambie ipo hivi na hivi pale ambapo sitapata usaidizi kutoka kwao naenda kwa bosi wangu namuelezea kama ni shida ya fedha namuelezea kwa kujiongea hasa lazima uweze kujiongea ndipo uweze kusaidiwa.

Napenda kufuata miferiji mingi kama vile habari ambapo naweza ipata kwenye k24 au Citizen TV. Ya mziki kwenye Channel Zero au MTV. Nikitaka vichekesho naenda kwenye maisha magic. Kisha vya watoto wakiwa nyumbani wapo likizoni. Wanatumia cartoon network au Nickelodeon. Kisha kwenye michezo au spoti, naenza kutazamia kwenye KTN Sports.

Naam napenda kulala mapema ili niweze kupata usingizi wa kutosha na niwe mchangamfu asubuhi nikiamka. Na pia napenda kuamka na jua ili niweze kutimiza malengo yangu ya siku kwa muda ambao unaofaa na muda ambao ni sahihi ili niweze pia kupata muda wa bure nikaweze kufanya mambo mengine.

Kuna aina mingi za mfumo wa simu kama vile Android, iPhone, simu za kawaida na simu za Windows lakini mimi napenda simu za Android maana ni nzuri tena ni nyepesi waweza kuweka mfukoni kama huna begi ya kubebea nani nani nzuri.

Kwanza kabisa natambua ni aina gani la kosa ambalo limefanyika au ambalo nililolifanya. Kisha naomba msamaha. Na kujifunza kutokana na kosa lile nisiweze kulirudia tena muda wa mbele. Kisha natafuta suluhisho mbadala la kusuluhisha kosa lile. Kisha naendelea mbele na.

Wakati wa mapumziko. Mimi husikiza muziki ili niweze tu kutulia. Kisha bada ya hapo. Nachukua vitabu vya riwaya na kusoma. Hadithi kiasi hili pia niweze kuchangamsha akili nakuweza kujifunza maneno mapya kutoka kwenye riwaya zile. Kisha pia naweza kutembea na kutembelea marafiki zangu ili tukaweze kupitia gumzo tulivu.

Kwanza kabisa, mawasiliano ni kitu muhimu, hivyo mawasiliano lazima yawe mara kwa mara kupitia simu ya rununu au meseji. Kwa kutumia zana za kazi mtandaoni kama vile zoom, slack. Pia kukueka malengo wazi ili wajue kazi hii na hii yafa kufanyika wakati huu. Pia kushirikiana kwa upendo na kuheshimu tofauti za wakati, maana wengine wanaweza kuwa nje ya nchi ambapo wakati unatofautiana.

Mimi kama mkristo jambo muhimu la dini kwangu ni kuwa na imani kwa Mungu mmoja. Pia kupenda jirani yangu ninavyojipenda mimi na pia kwa kusoma Biblia mara kwa mara kwa kuomba na pia kwa kushiriki injili na wenzangu familia marafiki. Na mwisho kabisa kwa kubatizwa na kushiriki meza ya bwana.

Kwanza kabisa kuthaminiwa na wafanyikazi wenzangu na pia bosi. Kisha kupewa fursa za kukuza na kupata ujuzi zaidi kazini. Pia mazingira mazuri ya kazi ambayo tunafanya kazi kwa upendeleo, heshima na umoja. Pia mshahara ambao ni mzuri. Mshahara ukiwa mzuri hupea mfanyakazi motisha ya kufanya kazi na pia kufanya kazi na timu nzuri inayokuelewa na kupeana mawasiliano ambayo ni mazuri.

Nina mawazo mengi kuhusu vitu mtandaoni kwanza kabisa. Ninachangia upande wa kupenda na pia upande wa kutokupenda. Maana waweza kwanza kupenda vitu mtandaoni ni vya bei nafuu tena ni vizuri machoni ukiviona kwenye simu. Lakini ubaya wake zikija waweza kupata si hivyo ambavyo umenunua mtandaoni au saa zingine waweza kugongwa pesa zako za mfukoni na ukose kuletewa vitu ambavyo umenunua mtandaoni. Hivyo basi mimi sipendelei sana vitu mtandaoni.

Chumba changu chakulala ni kidogo. Rangi ya kuta zake ni kijani kibichi maana ni rangi tulivu na yakuvutia macho. Kitanda changu ni cha mbao ambacho kinaweza kubeba uzito wa watu tatu. Nikiwa kwenye chumba changu cha kulala ninapotazama dirishani na weza kuona maua yalio pandwa kwenye veranda na pia kitu kinacho nipendeza zaidi chumbani ni taa ambazo zinabadili rangi mara kwa mara.

Kwanza kabisa kwa kupanga kazi ambayo itaweza kufanyika siku ijayo au wakati mwingine. Kisha kwa kugawanya muda kwa kila jambo ambalo litakalo suluhishwa. Kisha kwa kuepuka mvuto wowote ambao utafanya niweze kutoka kwa mpango wangu wa kazi. Kisha kwa kuwahi mapema ili niweze kukamilisha kazi zangu.

Kwanza kabisa, nikiwa na familia yangu, mimi huzima simu ili muda wetu usisumbuliwe na watu wanaopiga. Pia naweza kufanya shughli mbali mbali pamoja nao, kama vile kupika, kutazama runinga pamoja. Pia katika kutazama na kupika tunafurahia nao pamoja huo huleta upendo zaidi. Pia kupiga gumzo nao kuwauliza jinsi wiki yao ya kazi imekua naam.

Katika kazi yangu ningependa kuhimarisha ujuzi wa mawasiliano, jinsi ninavyo ongea na wateja wangu, jinsi nanavyo ongea na bosi wangu. Kisha ujuzi mwingine ambao ni ujuzi wa kiteknolojia ya kisasa, kutumia komputa, AI za kidigitali, pia ujuzi wa maisha. Hii ni nidhamu yangu, uthibiti wa msongo wa mawazo na mengineo. Kisha ujuzi wa kitaalamu, usimamizi wa muda wangu, kuongoza timu, pia ujuzi wa lugha, ningependa kujua lugha ya Kifaransa na pia Kijerumani.

Kuna vitu vingi ambavyo mtu anaweza kufanya kama vile mimi hupenda kusakata densi na pia kusikiliza mziki tofauti tofauti yaweza kuwa rumba, mziki wakale. Kisha napenda kula chakula ambacho kinanipendeza. Pia napenda kupika chakula chuchote ambacho kina nipendeza. Kuongezea zaidi kwa kusoma riwaya yoyote inayonipendeza pia kwa kucheza michezo mitandaoni.

Kwanza kabisa kufanya mazoezi, mazoezi hufanya mwili wako kuwa mwepesi na kuwa mchangamfu. Pia kwa kula vizuri, kwa kula vizuri tunamaanisha vyakula ambavyo vinasaidia madini muhimu mwilini kama vile matunda, mboga, kunywa maji ya kutosha. Pia kwa kulala vizuri, kulala usingizi kwa muda wa masaa manane ili usiweze kuhisi uchovu. Pia kwa kupunguza msongo wa mawazo ambao unaweza leta ugonjwa wa kichwa. Pia kwa kujipa muda wa kupumzika ili kuhisi ukiwa safi na mwenye nguvu.

Naam napenda vyakula vya haraka maana saa zingine mtu unaweza kuwa huna muda wa kupika nyumbani hivyo kuhitajika kula vyakula vya haraka. Aina ya vyakula vya haraka ni kama vifuatavyo, vibanzi, samosa, mahamri, kuku, keki na pia pizza.